Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni kahawa Kwa sababu kahawa ni kinywaji nzuri sana Mimi hupenda kukunywa kahawa wakati wa kila asubuhi ndugu yangu ndiye alineyeleza kuhusu kukunywaaji wa kahawa na kuanzia hapo nilipenda kukunywa mara mingi Mimi huisi vyema na mchangamfu baada kunywa kahawa.

Mimi hupenda kwenda madukani wakati wa weekendi Tana sana siku ya jumamosi Napenda kwenda madukani siku hii kwa sababu katika siku hii Kuna vifaa vingi ambavyo vinauzwa kwa bei ya chini na hili unisaidia kupata vifaa vingi kwa bei ya chini pia wakati huo mimi huwa sina kitu cha kufanya kwa hivo ni natumia muda huo kwenda matembezi na kununua vitafu dukani.

Ndiyo ninapenda mvua kwa sababu mvua inaponyesha husaidia mimea kumea na kwa hivyo hili huboresha mavuno pia mvua inaponyesha inaleta hali ya Anga ambayo ni nzuri kwa kukaa nyumbani na kuota moto na pia kunywa kahawa wakati wa mvua mimi hupenda kukaa ndani ya nyumba nikiota moto na kukunywa kahawa.

Mimi huhimiza ushirikiano katika timu kupitia mawasiliano ya wazi Mimi huweka mawasiliano ya wazi kati ya wanachama wa timu na pia mimi huigisha kila mda napata nafasi ya kueleza mawazo akina wasiwasi katika mawasiliano hayo hili usaidia kuwaongeza lengo moja la kushirikana katika timu.

Ndio mimi ninapenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu kufanya kazi nyumbani Inaonyeshaa hali ya unidhamu na hali ya kukua mwajibikaji. Na pia kufanya kazi za nyumbani husaidia kuleta ushirikiano katika familia kwa sababu watu hushirikiana ili kuikamulisha kazi zote zilizopo nyumbani.

Ujuzi ambao ningependa kuimarisha ni ujuzi wa uhusiano bora kwa sababu nikiongeza ujuzi hii itanisaidia kuwa na uhusiano mzuri na wenzangu kwa kujumuika katika shughuli za kijamii afya hii itaniwezesha kuongea vizuri na wateja na hatimaye nitaweza kupata wateja wengi kazini.

Mji wangu niliozaliwa ni mji wa nairobi vitu vya kuvutia uko ni ga ni majengo mazuri na barabara nzuri pia inawatu wengi mambo mazuri utotoni ninapotubuka na cheza kandanda huja na mimi na rafiki zangu katika uwanja iliyo karibu na kwetu. Kitu kinachofanya mji wa nairobi kuwa maali ume hh sababu ni mji ambayo ina maofisi nyingi za serekali Kwa hivyo ni mji mkuu wa nji hh nh Mimi hurudi wakati Nairobi wakati walikizo ile kutembelea wazazi wang.

Uzoefu wa kushangaza ambao nimewahi pata ni uzoefu wa kuamka kila siku katikati wa siku Uzoefu hii ilinipata nikiwa katika shule ya upili na ilikuwa inafanyika ingefanyika mara tatu kwa wiki na ilikuwa inanistua sana Uzoefu hii ilikamilika nilipomaliza masomo yangu ya shule ya upili.

Mimi ninapendelea mahali pa kimya kwa sababu mahali pa kimya ni mahali ambapo pana utulivu na ni mazingira bora ya kutulia na kufanya kazi Pia mahali pa kimya ni pahali mzuri ambapo mtu anaeza tumia kuenda na na kutulia ili kupunguza mzongo wa mawazo na hili itasadia akili na ili kutulia vizuri.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati mimi kwanza hupanga ratiba ya shughuli zote nazohitajika kufanya baada ya kupanga ratiba mimi hugawa majukumu na kuzigawanya kwa vipande vidogo vidogo ilini zifanye kwa haraka Mimi pia huongeza muda wangu kwa kukaa kazi ni ili nipate muda mwingi wa kukamilisha kazi Mimi pia huchukua muda mfupi wa kupumzika iliakili itulie na ipate nguvu ya kufikia na kufanya kazi kwa haraka.

Ndiyo nimewai kulima kwa sababu ukulima una faida mingi katika jamii kwa sababu ina zaalisha chakula Nililima nikiwa katika kidato cha tatu na nilikuwa na lima hili ni pande mahindi na kulima ilinisadia kujua jinsi navyoweza kupanda mimea na huzifanya zinawiri hadi zitoea maua.

Timu yangu ninaipenda ni initwa Real Madrid Napenda timu hiyo na nilianza kuipenda nikiwa katika darasala nane Mchezo kuu wa timu hiyo ilikuwa mchezo wa finale za ligi za UPL Kwa sababu wakati huo timu yangu iliibuka mshindi Mjezo aji mbora na ninaye mpenda katika timu ya anaitovinja Tuna kwasababu ya umaarufu wake katika kuteza mpira ni na hisi sana furaha wakati timu yangu ina po shinda.

Mimi huoga mara mbili kwa siku Kwanza mimi huoga asubuhi kabla kuenda kazini Alafu pia mimi huoga jioni Baada kutoka kazini kabila nilale. Kuoga mara mbili hunisaidia mwili wangu kuwa yenye ngozi laini na pia hunisaidia kuongeza nguvu na kuanza siku vyema.

Mimi husikiliza wateja kwa kuwasikiliza kwa makini ili niweza kusikiliza mahitaji na malalamiko yao Hili pia inaonyesha kuwa nawajali na nataka kuwasaidia Mimi pia huwapa huduma bora kwa sababu mimi huakikisha kuwa huduma ninayotoa inakidhi vyango vya juu na kwa hivo wateja wanapojiskia huridhika na hiyo huwa sababisha wao kurudi tena.